Mimi binafsi ninavutiwa sana na tathilia za nyumbani. Kipindi ninachokipenda zaidi kwa sababu ni jua kali. Ninapenda jinsi tathilia hii inavyo chambua maisha halisi ya kitanzania. Kwanza migogoro ya familia hadi changamoto za kimaisha. Nikiwa na waingizaji wenye vipaji ambao wanafanya hadithi hiyo iyonekane kama maisha yaj irani yako wa mlango wa pili. Pia hua sikosi kutazama huba kwa sababu ya msisimuko wa visa vyake vya mapenzi na usaliti ambavyo vimesheheni mafunzo mengi kuhusu mahusiano. Vipindi hivi vya uswahilini vina nivutia zaidi kwa sababu vina tumia lugha yetu tamu ya kiswahili na mazingira tunayoyajua. Jambo linalofanya ni hisi niko karibu zaidi na utamaduni wangu kila ninapokaa mbele ya televisheni kupumzika.

Hapana singependa kusema ningependa kurudi ujana moja kwa moja ingawa kuna kumbukumbu nyingi nzuri za utoto ujana kama vile kucheza michezo ya asili na kusikiliza hadithi za bibi. Inaaminikana ama kuwa kuna uzuri zaidi katika ukuwaji na uzoefu ambao nimeupata hadi sasa. Kipindi cha sasa kimenipa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kusaidia wengine na kuelewa mambo ya msingi ya maisha. Ingawa ujana ulikuwa na huru na kutojali. Kipindi cha sasa kinaamani ya akili na kusudi ambalo ninafurahisha ama linafurahisha zaidi. Ninapendelea kuendelea kukuwa na kukabiliana na changamoto mpya badala ya kurudia yale yaliopita.